Napendelea t-shati kwa sababu ni rahisi sana kuvaa na inafanya nijisikie huru. Inaendana na hali nyingi za siku kama kutembelea, kukutana na marafiki, au hata kukaa nyumbani. Pia t-shati huwa light na comfortable, hasa wakati wa joto. Kwa hiyo, ni chaguo langu la kwanza mara nyingi. Hata hivyo, shati pia inanafasi yake. Nikitaka kuonekana nadhifu au kuenda kwenye tukio rasmi kidogo, shati huwa na chagua bora. Inoongeza confidence na inafanya mtu aonekane amepangika zaidi. Kwa ujumla, napendelea t-shati kwa matumizi ya kila siku, lakini shati kwa matukio maalumu.

Kabla ya kulala, mara nyingi napenda kujituliza kwanza. Naweza kuangalia simu kidogo, kusoma ujumbe, kupitia mitandao ya kijamii, au kusikiliza muziki laini. Wakati mwingine nasoma kitabu au naandika mawazo yangu ili kutoa stress ya siku. Baada ya hapo, napenda kupanga mawazo ya kesho kwa ufupi, halafu najitayarisha kulala. Nikimaliza najaribu kuweka simu mbali, nijilaze kwa utulivu na kuchukua muda wa kupumua polepole ili nipate usingizi mzuri.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kile kinachohamasisha na kunifanya ni tafakari maisha ya kina. Ninapenda vitabu vinavyoeleza safari ya mtu, changamoto anazo zipitia na jinsi anavyo vifikiria na kihisia. Aina hii ya kitabu hunifanya nijione ndani ya hadithi na kujifunza kutokana na maamuzi ya wahusika. Kile kinachonifanya kiwe chapeke ni ujumbe wake, kunikumbusha kuwa maisha ya na mafunzo mengi hata katika ya magumu, Kila mara ni kisoma ninahisi kupata motisha, mpya na matazamo fulani kuhusu maisha, ndoto au uvumilivu. Ndiyo maana kinakaa moyoni mwangu na huwa tayari kukirudia tena.

Kitu kinachonifanya nicheke zaidi ni vichekesho vya kawaida ya maisha ya kila siku. Maneno ya kuchekesha kutoka kwa marafiki, matukeo ya siyo tarajiwa, au mtu anaisi mulia hadithi kwanja ya ucheshi hunifanya ni cheke bila kujuzia. Mara nyingi huwa ni mambo, madogo, lakini yenye maana makubwa. Pia napenda kucheka nikiangalia vipindi vya vichekesho au vipindi na vichekeshi. Ucheshi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwepesi moyoni. Kwangu kucheka ni njia rahisi sana muhimu ya kufurahia maisha.

Ninaposherekea mafanikio ya timu napenda kuanza kuwa pongeza na kuwa shukuru kila mmoja kwa mchango wake. Kuona juhudi za kila mmoja zikitambuliwa hunifanya nijisikia fahari na huongeza mmshikamano ndani ya timu. Mara nyingi tunachukua muda wa kusherekea pamoja hata kama ni kwa maneno mazuri au pongezi dogo. Pia tunaweza kusherekea kwa njia rahisi kama kushiriki chakula kicheko au kufanya mazungumzo ya kirafiki. Muhimu kwangu ni kushiriki furaha kwa timu na kukumbuka mawazo na mafanikio yalio patikana kwa ushirikiano. Hilo hutoongeza motisha ya kufanya vizuri zaidi siku zijazi.

Jioni napendelea kula chakula kilicho rahisi lakini kitachonipa nguvu. Mara nyingi napendelea vyakula kama wali na mboga, ugali na samaki au supu yenye protini kama kuku au nyama kidogo. Hii ni kwa sababu ni chakula ambacho hunifanya nipumzike vizuri sana na siwezi kuchosha tumbo kabla ya kulala. Pia napenda mara nyingine kula chakula kidogo, cha haraka kama sandwich au salad, ikiwa siku imekua ndefu. Muhimu kwangu ni chakula kiwe chenye afya lakini kinachonipa rahisi na kuridhika kabla ya kulala.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole mara nyingi. Hasa kwenye simu yangu au vifaa vingine vya kielektroniki. Ni rahisi na haraka kufungua kifaa bila kuhitaji kuandika neno la siri kila mara. Zaidi ya hayo, kunatumia mfumo huu kunanipa hisia ya usalama kwa sababu vidole vyangu ni vya pekee na haiwezi kuigiwa kirahisi. Hii inanisadia kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha hakuna mtu anayebahatisha kuingia kifaa changu bila ruhusa.

Napenda mzuki unaonipahisia nzuri na unkunifanya nijisikia huru Mara nyingi napendelea R&B, Afro Beats na mziki wakisasa wa pop Kwa sababu midundo yake ni laini lakini pia yenye nguvu ya kuhamasisha Mziki huu huniisadia kupumzika au na hata kuongeza nguvu wakati nafanya shughli Pia napenda mzuki wenye ujumbe mzuri unao nieleza maisha changamoto au furaha ya kila siku Nikisikiza wimbo bora, siwezi kujizuia kuimba pamoja na kuanzisha midundo kidogo ya kucheza. Muziki kwangu ni njia ya kujiburudisha na kushiriki hisia zangu bila neno.

Manzaro kutoka dirishani mwangu hua na wingi wa uzuri, wa asili na mandhari ya jiji. Mara nyingi naona majani ya miti yakiwa na rangi ya kijani kibichi ambayo hunipa utulivu wa akili. Wakati wa alfajiri au jioni, mwanga wazo unapopita kutaratibu na kuunda miale ya rangi nzuri inayo shangaza macho. Pia hua naweza kuona watu wakitembea, magari yakipita na watoto wakicheza sehemu ya jirani. Hali hii hunifanya nijisikie kushirikiana na dunia, hata nikiwa ndani ya chumba kila wakati wa kuangalia dirishani napata aina fulani ya amani na furaha kidogo.

Wakati memopumziko ya mchana, napenda kuchukua muda kidogo kupumzika na kujitulia. Mara nyingi hua napenda kunywa chai au maji. Kisha ninapumzika kwa kusoma kitabu au kitu kidogo au kulingana simu yangu kwa dakika chache. Hii hunisaidia kupunguza stress na kuendelea na kazi kwa umakini zaidi. Wakati mwingine napendelea pia kutembea kidogo au kuzungumza na marafiki wa kazini. Hii inanifanya nishike ni shati na kurudi kazini ni kiwa na hisia nzuri au nguvu ya kufanya kaze vizuri. Mpumziko ya mchana ni muhimu sana kwa ngu kuendelea kuwa na umakini ya motisha.

Kitu kinacho nifanya ni furahie sana ni kuwa na watu nawa wapenda na kushiriki pamoja wakati wa kazi nzuri. Hii inaweza kuwa ni marafiki, familia au hata timu ya kazi. Pale tunapocheka, kuzungumza au kufanya shughuli zinazofurahisha pamoja. Ushirikiano na hisia, za karibu hufanya furaha kuwa kweli. Pia napenda kufurahia kupitia mumziki, michezo au kusafiri kidogo. Kila jambo linalofanya nipumzike, nisahau stress na kuzingatia furaha ya sasa, hufanya moyo wangu uwe mwepesi na useme kuwa nina furaha kweli. Kwa ufupi, furaha yangu huanza pale, ninapo shikiana na wengine au kufanya kitu kinacho nifanya nijisikie huru.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Hasa pale ninapokuwa na haraka au siku imekua ndefu. Vipande vya pizza, sandwich au burger hufunya kazi vizuri kwa sababu ni rahisi kuliwa na hutoa urahisi wa haraka. Hata hivyo, sipendi kula chakula cha haraka kila mara kwa sababu mara nyingi hakina lishe kamili. Napendelea kutumia chakula hiki kama bonus au pale ninapohitaji kitu rahisi na haraka. Lakini si msingi wa kula kila siku.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa, hali mbali na ambazo ni rahisi kuvaa. Mara nyingi napendelea mavazi ya casual kama tishati na jeans au sketi na blausi rahisi. Yanayofanya nijisikie huru lakini bado nione ni hafifu. Pia napenda nguo ambazo zina rangi nzuri na mwondoko wa kipekee lakini si ngumu kupaka au kutunza. Muhimu kwangu ni nguo ziwe comfortable zenye mitindo kidogo na zinazofaa kila wakati. Kwa hiyo napenda kuchagua vitu vinavyokidhi sifa hii.

Kama ningependa kutembelea sehemu ya historia, ningependa kuenda misri wa kale. Hasa piramidi ya giza za mji wa kale wa laksa. Sehemu hizi za historia, ndifu na hadithi nyingi za kuvutia kuhusu kifalme, dini na maisha ya kila siku ya watu wa zamani. Ni kama kurudi nyuma kwa wakati na kuona jinsi watu walivyoishi na kuunda, mafanikio makubwa kwa ustadi wao.

Napenda aina za filamu zinaponipa hisia za misisimko na burudani, lakini pia zinafundisha jambo fulani. Kwa mfano, filamu za drama hufanya nifikirie maisha ya hisia kwa wahusika, huku filamu za comedy zinafanya nicheke na nijisikie vizuri. Pia napenda filamu za adventure au action kwa sababu hunipa misisimiko, adeline na mara nyingine hufanya niwe sehemu ya hadithi kubwa. Kwa ujumla, napenda filamu ambazo zinazochanganya burudani na ujumbe mzuri. Zinashiriki hisia na kufungua mawazo yangu kidogo.

Moja ya mafanikio yangu makubwa kazini ni kukamilisha mradi muhimu ndani ya muda ulio pangwa na kuona matokeo yake bila yakiwa na ubora mzuri. Ilinipa hisia ya kurithika na kuonyesha kuwa juhudi zangu za timu hazikuenda bure. Pia nimefurahia kupata pongezi au kutambuliwa kwa kazi nzuri. Hii inaniumiza moyo na kunipa motisha ya kufanya zaidi na vizuri zaidi siku za usoni. Mafaniko haya madogo na makubwa yamekua hatua za kunijenga. Ujasiri na kuendelea kuwa mfanisi kazini.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani. Hali ya hewa, upepo wa bahari na sauti ya mawimbu hunifanya nijisikie huru na kupumzika. Napenda pia kutembelea kando ya mchanga, kuangalia mandhari na wakati mwingine kucheza na kuogelea pale inapowezekana. Zaidi ya buradani, kuenda pwani ni fursa nzuri ya kufurahia asili ya kupumzika kiakili badala ya shughuli za kila siku. Ni mahali ambapo najisahau kidogo matatizo na kujazia nguvu nzuri za furaha.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kuna utulivu wa amani ambazo haziwezi kupatika na sehemu nyingi. Na harufu ya mimea na sauti ya ndege kunifanya na jisikie mbali na msongamano wa maisha kila siku. Kutembea msituni pia kunatoa na fasia kufikiria, kupumzika na kushuhudia uzuri wa asili kwa karibu. Zaidi ya hayo, nifursa nzuri ya kufanya mazoezi kidogo na kutembea au kupanda hatua za miti. Huku ni kifurahia mandhari na rangi za vijani zinapopumzisha macho na akili. Kwa kifupi, kutembea msutuni kuna nifanya nijesikie huru na kunganisha akili ya mwili kwa furahi.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini sana ni Apple. Napenda jinsi wanavyo unda vifaa venye ubora wa hali ya juu. Rahisi kutumia na vinavyo himiza ubunifu. Vifaa vyao vinachanganya muundo mzuri, utendaji bora na usalama jambo linalo ongeza urahisi wa maisha ya kila siku. Pia napenda jinsi Apple inavyolenga ubunifu wa maendeleo uendelevu. Wanahitaji kuleta teknolojia mpya, kusaidia watu wateja kuboresha ufanisi na kuhakikisha bidhaa zao ni salama na zenye kudumu. Kwa hivyo, ni kampuni ninayoiamini kutokana na ubora, usalama na mvuto wa bidhaa zao.

Chakula changu ninachokipenda zaidi ni samaki wa kukaanga au kupikwa kwa mtindo wa kienyeji. Hasa ikiwa kimeambatana na wali na mboga. Napenda radha yake yenye kipeke, harufu nzuri na kujihisi vinavyokuwa na familia au marafiki. Kila mara nikikaa, hunifanya nijisikie vizuri na kuridhika sana. Pia napenda mara nyingine vyakula vya haraka haraka vya kawaida kama pizza au sandwich. Hasa pale ninapokuwa na haraka au kuhitaji kitu rahisi. Hata hivyo, samaki wa kienyeji bado ndiyo chaguo langu la kwanza kwa sababu ni chakula kizuri chenye afya na kina nicho nifanya nifurahie kwe.

Napenda mbwa zaidi. Napenda jinsi wanavyo kuwa waminifu, wakiwa na hisia na wanavyo onekana kuonyesha furaha au kujali kwa njia kipekee. Mbw pia ni rafiki mzuri wa mchezo na hutoa hisia ya usalama nyumbani au pale unapokuwa nje. Hata hivyo, napenda paka pia kwa sababu wanakuwa wapenzi na waheshima. Lakini kwa urahisi na uaminifu, wa moja kwa moja, mbwa hunifurahisha zaidi na kunifanya nijisikie karibu na mnyama wakipenzi.

Napendelea mkate wa kawaida wa kanyeji au wheat bread. Unapo patikana kwa urahisi. Napendelea latha yake laini, unyevu kidogo na jinsi unavyoweza kuuliwaza kwa haraka au kuandaliwa na kitu kingine kama jibini, mayai au siagi. Pia napenda mara nyingine mkate wa toast. Unapo pikwa vizuri na kukua kidogo crispy. Hasaa wakati wa kiamshakinywa au cha ya jioni muhimu kwangu ni mkate uwe, mtamu kidogo, unyevu na urahisi kuliwa Kwa hiyo napendelea aina hizi za mkate wakawakai.

Ninapo kabiliana na tatizo kazini, kwa kwanza napenda kulitambua kwa undani ili kuelewa chanzo chake. Hii inanihusisha kuchunguza ukweli, kuona ni nini au ni nini kinachohusisha na tatizo, na kutambua hii hatua gani, zinaweza kusaidia kutatua. Baada ya hapo, napenda kupanga suluhisho kwa mpangilio wa kuwasilisha na wenzangu, au msimulizi ikiwa ni lazima.

Napenda kufanya marafiki wapya kwa kujieleza, kwa ujasiri na kwa heshima. Mara nyingi ninaanza kwa kuzungumuza kwa kawaida kuuliza maswali kuhusu maisha yao na kushiriki baadhi ya mambo yangu ili wajiwe rathi. Hii hunisaidia kuunda msingi wa mawasiliano na kuelewana. Pia napenda kushirikiana na wao kwenye shughuli ndogo au kufanya kufurahia pamoja mambo madogo madogo kama kucheka kufanya zoezi au kushiriki hobi kwa njia hii uhusiano huwa wa taratibu na kuwa mara nyingi wa kusaidia kujenga urafiki wa ukweli unapoendelea kwa muda.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napenda kuanza kueka mpangilio wa kazi na kuamua ni kazi zipi muhimu zaidi. Hii hunisaidia kuzingatia hatuwa za hutua badala ya kujaribu kufanya kila kitu kwa mara wakati moja. Jambo linalo niweza kusabisha kuchelewa. Pia napenda kuzidisha umakini wa kazi kwa kuepuka shumashugli yasio ya lazima kama simu au mazungumuzo yasio ya haraka. Nikimaliza hiki hatua napima maendeleo yangu na kuhakikisha ninaandika kwenye ratiba. Pia kuomba msaada na kushirikina na wenzangu mara nyingine husaidia kumaliza kazi kufanisi zaidi vile kuchelewa.

Ndiyo, napenda kurudi ujana mara nyingine. Kuna ukweli wa furaha zisizo na wasiwasi na jinsi maisha yalivyo rahisi bila majukumu makubwa. Nilipokuwa mdogo, mambo madogo yalikuwa yananifurahisha sana kama kucheza, kucheka bila sababu na kutumia muda wa marafiki bila wasiwasi. Pia napenda kurudi ujana kwa sababu ni wakati wa kujifunza na kugundua mambo mapya bila hofu. Ambapo kila siku ilikuwa na mshangao wake. Ingawa maisha ya sasa yamejaa majukumu kumbuka furaha na urahisi wa ujana kunifanya nikumbuke thamani ya kila hatua niliopitia na kunipa motisha kufurahia maisha ya sasa.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kusimama kidogo na kupumzika ili kutoa nafasi muda wa kutuliza mawazo. Mara nyingi hufanya mazoezi madogo ya kupumua, kunywa maji au hata kutembea kidogo ndani ya ofisi. Hii hunisaidia kupunguza stress na kuondoka uchovu wa akili. Pili napenda kupanga upya kazi zangu kwa kuzingatia kipaumbele na kuangalia ni kazi zipi zinaweza kufanywa kwanza.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano mara chache. Mara nyingi hua ile mashindano ya shule au kazini. Kama mashindano ya maarifa, michezo au mibunifu. Kushiriki kunanifanya nijifunze kushirikiana na wengine kujiamini na kukubailiana na changamoto kwa moyo wa ushindani. Pia napenda mashindano kwa sababu ya natoa misisimiko na motisha na mara nyingi ni fursa nzuri ya kujipima na kuona ni nini sihemu gani ni nahitaji kuboresha. Ingawa si mara ya kwa mara, kushiriki, kuna burudisha na kuniacha nikivunja jihitihada zangu.

Stadi muhimu sana kwa kazi yangu ni usimamizi wa muda na kupanga kazi. Hii husaidia kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati na kuwa ufanisi bila kuchanganyikiwa au kusababisha msongo wa mawazo. Napenda kuwa nampangiliwa wa kila siku na kipaumbale cha kazi. Kwa kunisaidia kufanya kila kitu kwa umakini na ubora.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Inanipa amani na furaha, na pia ni njia nzuri ya kushughulika na mimea na asili. Napenda kupanda mboga, maua au mimea mingine midogo na kukuiona ikiwa polepole. Jambo linalonifanya nijisikie fahari na kurithika. Pia kulima bustani ni njia nzuri ya kupumzika kiakili baada ya shughuli za kila siku. Kushughulika mikono, akili na hisia kwa wakati mmoja na kunisaidia kuwa na mtazamo mzuri kuhusu maisha na uzuri wa asili.